Naishi kwa mji mkuu wa Nairobi hapa Kenya ambao ni kitovu cha biashara elimu na utamaduni wa nchi hii. Nairobi ni jiji kubwa na lenye shuguli nyingi lina mchanganyiko mkubwa wa tamaduni tofauti na watu kutoka sehemu mbalimbali ya nchi na hata nchi za nje hii inafanya maisha hapa kuwa na changamoto lakini pia kuna fursa nyingi za maendeleo na kujifunza maisha haya. Yangu Nairobi yanajumuisha kukutana na watu wa aina balimbali kushiriki katika shunguli za kijamii na kutumia uduma mbalibali kama shule, hospitali, masoko na mayeneo ya burudani kama sinema, maba na mayenio ya wizi, mayenio ya wazi kwa ajili ya starehe. Nairobi pia ni jiji lenye maeneo makubwa na maendeleo ya miundo mbinu lakini mbado kuna changamoto kama usafiri wa uma, msongamano wa magari na maswala ya usafi ata hivyo ni jiji lilano aendelea kwa kasi na watu wake ni wenye shauku na malengo makubwa. Pia kuna maeneo ya kijiji na mtaa wa kisasa ambapo watu wanaishi kwa amani na kujenga maisha ya badaye. Kwa jumla, Nairobi ni mahali pa changamoto na fursa kwa pamoja na ni mahali ni najivunia kuwa sehemu ya maendeleo yake.

Kuhusu mfumo wa simu, mimi binafsi napendelea simu zinazo tumia mfumo wa android. Sababu kuu ni kwamba android ni mfumo wa open source, hivyo inanipa uhuru mkubwa wa kubadilisha na kubinafsisha simu yangu kulingana na matakwa yangu. Na waza kupakua programu kutoka kwa vianzo mbali mbali, pia kuna changuzi nyingi za simu ambazo ni za bei nafuu, kilinganishwa na mfuma wa apple na ios. Haidha naipenda android kwa sababu inahuduma nyingi za kawaida kama vile utumiaji wa ramani za google, apps na kazi. Na huduma za bure ambazo ni rahisi kupata na kutumia. Mfumo huu pia unaubunifu mkuba katika matumizi ya rangi, screen na programu za kawaida. Na hivyo kunipa fursa ya kufanya simu yangu kuwa ya kipeke na inayo nimbidi kwa matumizi yangu binafsi. Hata hivyo siwezi kusema kwa amba siipendi iOS kabisa kwa sababu pia ni mfumo mzuri sana. Unausalama mkubwa na ni rahisi kutumia. Na kwa wale wanaipenda hepo ni changuo nzuri sana lakini kwa upande wangu mfumo wa android unanipa uhuru. Na fulsa zaidi za kubinafsisha na kutumia simu kwa namna ninayo penda.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu sana napenda kufikiria njia mpya na za kipekee za kufanya mambo na mara nyingi huwa na mbinu za kuleta mawazo mapya katika jamii, kazi na maisha yangu ya kila siku. Mbunifu ni sehemu kubwa ya maisha yangu na najitahidi kuendeleza na kutumia ubunifu wangu ili kufanikisha malengo yangu na kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii na mahali nafanya kazi.

Mimi napenda sana mkate wa aina mbalimbali lakini hasa napenda mkate wa kipekee unao tengenezwa kwa unga wa ngano kamili unaonekana kuwa na muundo mzito na ladha tamu napenda mkate wenye muundo wakipekee wenye harufu zuri ya unga mpya au unaoiva kwa muda mrefu pia napenda mkate yenye mboga au matunda kama mkate wa karoti mkate wa zabibu au mkate wa nyanya kwa sababu hutoa ladha tofauti na afya mikate ya whole grain au miche au mbengu pia ni chagua langu kwa sababu inatoa nguvu zaidi na inakuwa na ladha tamu ya asili. Kwa ujumla napenda mkate wenye ladha nzuri ambao ni wa asili na unaleta furaha wa kati nachukua na chai au kahawa. Mikati inayo tengenezwa kwa bidii na viungo vya asili huongeza furaha yangu na kufanya kila kipande kuwa cha kipekee.

Ndiyo, mimi napenda hesabu sana. Napenda hesabu, lakini naweza kusema hesabu ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kila, siku, na taaluma nyingi. Hesabu ni msingi wa uwelewa wa mambo mingi kuanzia biashara, uhandisi, sayansi, mpaka maisha ya kila siku kama kuhesabu bei, kiasi, cha bidhaa, au hata kusoma tarehe na muda. Ningependa kusema kwamba hesabu ni nyenzo muhimu inayoweza kuleta maendeleo na fanikio makubwa kwa watu na jamii kwa ujumula. Kwa wale wanao ipenda hesabu wanaweza kujifunza na kuelewa dunia kwa kina zaidi na kutumia ujuzi wa kuleta mabadiliko chanya. Hesabu pia ni njia nzuri ya kuonyesha akili na mantiki ya mtu na inaweza kuwa burudani kwa wale wanao ipenda kwa kuwa inahitaji fikira za kina. Umakini na uvumilivu kwa hivyo ingawa mimi siwezi kuwa na hisia. Naelewa kuwa na watu wengi hesabu ni zaidi ya somo la shule. Ni njia ya kufikiria kuamua na kuleta maendeleo.

Niki amka asubuhi na shukuru mungu naomba na ku amka na kuanza siku mpya. Nafanya mazoezi kidogo kama kutembea, kukimbia na kufanya mazoezi ya mwili ili ku amka vizuri. Nafanya msafara wa asubui kama kuosha uso, kujipaka mafuta na kujitahidi kwa usafi. Nakula kifungua kinyua chenye lishe ili niwe na nguvu ya siku mzima napanga na kuanda mambo muhimu ya siku kama kuangalia ratiba kazi au mambo ya muhimu. Nayo takiwa kufanya kisha naanza shughuli za siku kama kuenda kazini kusoma au kufanya mambo mengine muhimu.

Napenda sana kukula asali kwa sababu ni chakula kitamu sana na kinamanufa makubwa kwa hafya zangu. Asali inalatha tamu na ya kipeke ambayo ushangaza latha ya mdomo wangu kila ninapo kula. Vile vile asali inafaida nyingi kwa hafya yangu. Inasaidia kuimarisha mfumo wa kinga wa mwili wangu. Uchochea uponyaji wa vidonda kwa sababu inamali ya antibacterio na anti-inflammatory. Na pia inasaidia kumboresha avya ya koo na kupunguza kikohozi nimejifunza pia kuwa asali ni asili na aijachakatwa sana. Hivyo inambeba furutubisho muhimu kama vile enzymes, antioxidants na vitamini ambazo zinanisaidia kuwa na avya njema zaidi ya hayo napenda jinsi asali ina avyo tengenezwa na nyuki kwa bidii sana. Na ni mchakato wa asili sana ambao unawusisha ushirikiano wa nyuki na mazigira yao. Hii inanifanya niwe naeshima zaidi kwa nyuki na umuwimu wa kuifathi mazigira yao. Napenda pia kuwa na asali safi na safi kwa sababu inakuwa na latha zuri zaidi na manufa makubwa zaidi. Kwa jumla asali ni chakula kitamu bali pia ni zawadi ya asili yenye manufa makubwa na kwa afya yangu. Ndivyo sababu ninapenda sana asali na ninaitumia kila siku kwanjia tofauti kama kuongeza kwenye chai kupaka kwenye mukate au ata kutafuna peke yake.

Kuhusu mafunzo ningetaka kupata kazini, ningependelea sana kupata mafunzo yanayohusiana na ujuzi wa usimamizi wa miradi na uongozi wa timu. Hii ni kwa sababu kwa nafasi yangu ya kazini ni muhimu kuwa na uwezo wa kupanga, kusimamia na kufanikisha malengo ya miradi mbalimbali kwa ufanisi mkubwa. Mafunzo haya yangenisaidia kujifunza mbinu bora za kupanga ratiba, kusimamia bajeti na kuwasiliana vyema na wanachama wa timu pamoja na washikadau wengine. Pia, ningependa kupata mafunzo kuhusu matumizi ya teknolojia mpya na mifumo ya kompyuta inayoweza usimamizi bora wa shughuli za kazini. Hii ni kwa sababu teknolojia inabandilika kila wakati na kuwa na ujuzi wa kutumia mifumo ya kisiasa kunaongeza ufanisi wa tija kazini. Mafunzo haya yangenisaidia pia kuboresha ujuzi wangu wa kutumia programu za usimamizi wa kazi wasibu na mawasiliano kwa njia ya kisasa. Vile vile, ningependelea sana kupata mafunzo kuhusu uboreshaji wa huduma kwa wateja na uhusiano mzuri na wadau mbalimbali. Hii ni muhimu ili kuhakikisha kwamba natoa huduma bora na kuimarisha uhusiano na wa taasisi na jamii tunayofanya kazi nayo. Mafunzo haya yangenipa uwezo wa kuwa na maono, mapana na uelewa wa kina kuhusu mahitaji ya wateja na namna ya kuyatimiza kwa ufanisi zaidi. Kwa kumalizia mafunzo yote haya yangenipa nafasi ya kujifunza na kuendelea kuboresha ujuzi wangu kazini. Na hivyo kunisaidia taasisi yangu kufika malengo yake kwa mafanikio makubwa zaidi. Pia kwa kuwa na ujuzi wa kina na kwa kisasa nitakuwa na mchango mkubwa zaidi kwa timu na maendeleo ya taasisi kwa ujumla.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu ni njia nzuri ya kujifunza mazingira na kujihisi huru. Napenda kufanya hivyo kwa sababu inanisaidia kuwa na afya jema na kuimarisha misuli ya mwili wangu. Vinginevyo, kutembea kwa miguu kuna nisaidia kupumua hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Kwani nishunguli ya kujifurahisha na kuleta amani ya akili. Pia napenda kutembea kwa miguu wakati wakupumzika au bada ya kazi ngumu ili kuondoa uchovu na kujisikia vizuri zaidi. Kutembea kwa miguu kunanipa na fasi ya mazungumzo na watu wengine. Kujifunza vitu vipya, kuhusu mazingira yangu na pia kuungama na asili. Zaidi ya ayo, kutembea kwa migu ninjia, raisi na nyabi na fuu ya kusafiri. Inaleta manufaa kubwa, kiafya, kama kupunguza uzito, kuboresha mzunguko wa damu, na kuongeza stamina ya mwili wangu. Kwa hivyo, napenda sana kutumia wakati wangu, waziada kutembea wa miguu. Iwe ni barabarani kwenye bustani au maeneo mengine ya wazi. Ni njia nzuri ya kujifunza, kujihisi huru na pia kuimarisha afya yangu kwa jumla.

Kuhusu ni mara ngapi napiga picha, hiyo inategemea sana na mazigira niliyo kwenye, na hali inayokumba siku hiyo. Kwa kawaida, mimi si mtu wa kupiga picha mara nyingi mno. Mbali, napiga kwa makusudi ya malengo maalumu kwa mfano, nikifanya ziara ya mahali fulani au nikifanya sherehe ya kifamilia au marafiki. Basi napiga picha nyingi ili niweze kuhifadhi kumbu kumbu za wakati huo wa furaha. Katika hali kama hiyo naweza kupiga picha kati ya ishirini hadi hamsini au hata zaidi. Ili niweze kuchagua zile zitakazo niathiri zaidi na kuonyesha hali halisi ya tukio hilo. Hata hivyo kama niko mahali pa kawaida pasipo tukio maalumu. Siwezi kupiga picha nyingi mbali napeleka mikono yangu kwa urahisi na kwa utulivu ili nipige picha chache zinazo nionyesha mazingira au vitu vinavyo nivutia sana. Napenda kuchagua picha zinazo thibitisha au kuonyesha vizuri hali halisi na uzuri wa mazingira au vitu nilivyo navyo. Vinginevyo, napenda pia kutumia teknolojia ya simu na kamera kwa ufanisi ili niweze kupiga picha bora na bora hali ya juu. Mara nyingi napiga picha kutoka kwa malengo ya kumbu kumbu, kujifunza au kuonyesha kwa wengine mambo niliyo yakutana nayo. Kwa kumalizia, si mara zote napiga picha sana. Bali na jihitaji kuchukua picha zinazo thibitisha au kuonyesha mambo muhimu na ya kuvutia wakati wawote na mahali popote ninapo kuwa. Hii inaniwezesha kuhifadhi kumbu kumbu nzuri na pia kushiriki uzoefu wangu na wengine kwa urahisi.